Makosa yakifanyika kazini. Kwanza namjulisha meneja. Kisha kama ni jambo ambalo ninaloweza kushughulikia. Nalishughulikia. Kama siwezi Naambia Tu aliyekuwa na ujuzi wa kulishughulikia analishughulikia jambo hilo.

Filamu nazopenda ni filamu zile zoongelea za kuchekesha. Nazipenda filamu izo kuasababu maramingi huwa nikienda kuona filamu huwa labda nimechoka ama nina msongamano wa mawazo hasa nikienda kuziona filamu zile za kuchekesha nikicheka wapata kuwa masongamano wangu ya ni mawazo yamenishia ama nimefurahi yani yale mawazo ya meniondokea.

Jee, umewahi kuenda tu kwenye tamasha la muziki? Nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Mara moja mbili nikiwa mtoto mdogo wa shule. Nikuwa mwana muziki, dayamond lipokuwa na kuja kule kwetu, meru kuigiza. Nilichukua pesa zangu za, nilizo kuwa nikiziekeza, nikanunuwa tiketi, nikaenda. Anika furahia sabu mimi ni shabikim kubwa wake.

Unatumia kompyuta kwanini zaidi. Kompyuta naitumia kufanya kazi Mimi ni programa yani mwandishi wa programu za kompyuta yani na kodi. Kwa hiyo kompyuta yangu mara mingi naitumia kwa kazi ninayofanya, kwa mara mingi actually kwa mara mingi kila wakati naitumia kufanyia kazi.

Timu ya kirugbi ni mpira wa kirugbi wa amerikani ni naipenda ni timu kuu ya Kenya. Naipenda timu hii kwa sababu inawachezaji wazuri, yani ukiangalia mchezo wao, unaridhika. Kwa hiyo, naipenda kwa sababu pia nao wanajituma, wanayani wanaucheza mchezo uvyo zuri nikanga watu, kabao wanaupenda. Mchezo mkuu watimuhi ni wakati walishinda, yani walishinda kikombe cha dunia mzima. Cha hu mchezo liritika. Nampenda mchiazaji halikuwa naitua, halikuwa naitua, halikuwa naitua nani? Mayanja. Mayanja alikuwa na, anachezea timuku ya taifa ya Kenya. Alikuwa captain. Ndo alienda wakashinda. Wakati timu yangu inapocheza naisi nervousness Anxious. Inaitwa nini? Yani naisi naogopa hile washindwe hila wakishinda hafurai sana.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Kwa siku moja kika waida naoga marambili asubuhi na jioni kwa sababu huku kuna joto nyingi kwa hivo unapata jasho sana. Mara nyingi jasho ili laweza kufanya ujikune kama ujaoge ama weza nuka vibaya. Haspendi ila siku zenye kuna joto sana yani jua limewaka kali kali kali sana najipata nimeoga mara tatu. Ndiyo nisiende niki nika ya nilu hundo mbae.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Ili kuwatia moyo wenzangu nawapa maneno. Yatakayo wapa, yatakayo wapa nini? Hope. Yatakayo watia moyo ili wasikate tama ili ama ili wasisombwe na mawazo sana. Kwa hiyo nikiona wenzangu hawakai vizuri ama wana mawazo mengi nawatia moyo mara mingi kwa maneno ama mara nyingine kama ni rafiki zangu sana wa karibu nawachukua nawapeleka mahali tunafurahia ndio wasahau mambo yanayo wakwaza ama wanayoyafikiria sana.

Timu gani ya michezo nafuata? Timu nafuata ya michezo ni timu ya mchezo wa kandanda. Inaitwa arsenal Arsenali yaani ukitaka kutohoa kwa kiswahili timu hii ni timu ya Uingereza. Kule London ina wachezaji wengi sijui ni wangapi ila kwa sasa iko katika nambari moja. Kwenye orodha yaani kwenye ile table katika nambari moja pia inacheza leo. Na Brentford tunaiombea sana ishinde ndipo ndio isi isikaribiane na ile timu nyingine ya Manchester ambayo hatupendi.